Kazini tatizo huwa mingi. Kwanza ni kwa vile. Kazini mna watu wa aina mingi ambao wametoka katika jinsia mbali mbali, maeneo mbali mbali na pia mawaza yao si sawa na kila mtu mwingine. Nimepata tatizo kadhaa kazini. Kwanza ni kuwa mpo kazini lakini kuna mtu ambaye hataki kufanya ili kazi. Tatizo lingine ni waeza pata kuwa ndio wafanya ili kazi wafanya ilo kazi lakini mtu anakuja kusema ama mtu ajasema ya kuwa kazi ambayo wewe umefanya. Ni yeye amefanya. Tatizo ilo huwa mbaya sana. Pia tatizo lingine unazopata ama ambayo umepata ni labda wafanya kazi ambayo haitaji misuli alafu waeza pata labda umo njaa kumaanisha hauwezi fanya kazi ile kwa makini ama kwa mantiki kwa vile huwezi fanya kazi kama pia haujala ya kutosha kama ni kazi ngumu ama kazi inayo itaji utumie misuli na nguvu. Tatizo lingine ambalo napata kazini ni kuwa naweza pata nikiwa kazi ni ni ngumu sana ama ni ngumu sana kufurahisha kila mtu. Naam kwa vile kila mtu kunalo ambalo analotaka huyu labda ambacho unuona cha kufurahisha hakita mfurahisha yeye kwa hivyo. Ile kusikizana kazini saa zingine huwa ngumu vile ambavyo nina suluhisha ili tatizo kwanza. Ninapenda kumwongelesha yule aliye juu katika madaraka napenda kumweleza nina tatizo ili na kwa vile wewe ndio kuongoza wendio kiongozi wa kazini hii ningependa unishughulikie tatizo hilo jinsi ingine la kusuruhisha tatizo kadhaa ni katika tatizo la kutoelewana ni mzuri kujieka katika maisha ya yule ambaye mna tatizo naye na katika hapo utaja kuelewa kuwa labda anazo shida zake pia. Kwa hivyo, haezi weka pale umakini katika kazini na anashida zake. Kwa hivyo hapo hamna lingine waelewa tu na pia wajua leo katika wajua pia binadamu leo mtu amefurahia kesho pia mtu amekasirika njia ingine ya kutatiza ya kusuluhisha tatizo kazini. Mimi pia upenda kuelewana na mtu na mweleza ndugu ama dada umefanya ili nahalijanifurahisha. Kwa hivyo wakati mwingine jaribu kufanya. Jambo ambalo linafaa waelewa na katika kumweleza hivyo umeweka ile ambayo tunaita kwa kizungu boundary. Yani wamweleza mimi hivi ndivyo ninavyofanya katika maisha yangu na ambavyo umefanya mimi sikubali, sikubali kitu kama hilo na ni mzuri ili tuweze kuelewana uniheshimu nani kuheshimu na hivyo hivyo ninavyosuluhisha tatizo kazini.

Kwa sasa la, lakini nimekuwa na ndege wa kufuga, ambao ni kuku. Nyumbani kwangu na pia kwa nyanya yangu. Kwa sasa hivi, nyanya yangu ana kuku. Takriban naweza sema kuku kama mia moja hamsini, ya ikizidi mia moja hamsini, na labda, mia moja arobaini hapo kati ya mia moja arobaini na mia moja hamsini. Naam, hao ndio ndege ambao nimeweza kuwaona kwa nyanya yangu na pia nimeweza kufuga. Na pia nyumbani mwetu ambapo nipo sasahivi, tuliwahi kuwa na, kuku kwa miaka kama nne hivi, tumekua tukifuga kuku, tumekua pia tukiyala mayai na pia tukiyauza mayai na pia kuwauza wale ndege.